Mimi napenda kuandika kwa sababu inanipa muda wakufikiria vizuri kabla ya kusema. Nikiandika naweza kupanga mawazo yangu pole pole, nisahihishe makosa na kueleza jambo kwa njia iliyowazi, pia kuandika kunanisaidia kukumbuka mambo kwa urahisi. Hata hivo, kuongea nako napenda kwa sababu ni rahisi kuelewana haraka, kuuliza maswali na kueleza hisia zangu moja kwa moja. Kuongea kunafanya mawasiliano yawe hai na ya kuvutia zaidi. Kwa hivyo, napenda vyote lakini kuandika zaidi kwa sababu kuna nipa fursa ya kueleza mawazo yangu kwa utulivu na kwa usahihi.

Mimi napenda kunywa maji baridi kwa sababu ni muhimu sana kwa afya ya mwili. Maji baridi hunisaidia kupunguza kiu haraka hasa wakati wa jua kali au baada ya kufanya kazi ngumu. Pia hunisaidia kuufanya mwili ufanye kazi vizuri hunifanya nijisikie mwenye nguvu. Wakati mwingine napenda kunywa soda baridi hasa nikiwa na marafiki au wakati wa sherehe kwa sababu ina ladha nzuri na hunifurahisha. Hata hivyo sinywi mara kwa mara kwa sababu ina sukari nyingi ambazo zinaweza kuaathiri afya. Kwa hivyo napendlea kunywa maji baridi mara nyingi kwa kuwa ni salama na yenye manufaa zaidi kwa mwili.

Napenda kutembea kwa miguu kwa sababu kuna faida nyingi kwa afya yangu. Kutembea hunisaidia kufanya mazoezi bila kuchoka sana na hunifanya mwili wangu uwe na nguvu. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu ninapokuwa nikitembea hupata muda kwa kufikiria na kutulia. Kutembea kwa miguu hunipa nafasi ya kuona mazingira yanayonizunguka kama miti, mijengo na watu wengine. Wakati mwingine hutembea pamoja na marafiki jambo linalofanya safari iwe ya kufurahisha zaidi. Pia kutembea hunisaidia kwa kufika mahali ninapokwenda bila gharama na hunifanya nijisikie huru na mwenye afya njema.